Jambo la kwanza ambalo la hekima nimeweza kujifundisha kwa maisha yangu ni kuwa usijaribu kulazimisha mambo. Usilazimishe mambo nakubali ambayo hauwezi fanya ya kuwa hayawezi fanyikana. Na ya kitendeka, kubali venye yametendeka. Usijirudie kujiuliza kwa nini sikufanya hivi, kwa nini sikufanya vile yametendeka vile ya lipaswa kufanya. Na sasa ni lazima ukubali na uendelee na maisha yako. Endelea jaribu kufanya jifunze na vile yamefanyika. Chukua funzo hilo. Iliusieze kufanya kurudia tena lakini kubali yaliyofanyika na uendele na maisha yako.

Programu ya kwanza ambayo mimi hutumia kila siku, nitasema ni ile ya WhatsApp. WhatsApp imekua muhimu sana na ni programu moja ambayo siezi kaa bila kutumia. Hasa kikazini tuko na ma group pale ya kikazi ambapo ni lazima tuwasiliane na inakuwa rahisi pale pia kutuma kazi ama kupokea kazi kwa WhatsApp. Pia kijamii, tuko na magroup pia ambayo tunatumia kujadiliana, kuzungumshiana na kutumiana vitu ambavyo tunahitaji. Kwa hivyo, nitasema WhatsApp ndiyo nambari moja ya kujiburudisha, nitasema ni YouTube na TikTok. Hizo mbili ndiyo natumia mara mingi kwa kujiburudisha. Pia kuna Facebook ambayo sievzi sahau, hiyo pia tunatumia sana kujiburudisha. Kwa hivyo, namba moja mawasiliano, nitasema ni WhatsApp, alafu na pia za kujiburudisha.

Mwalimu ninae mkumbuka sana shuleni, ni mwalimu wangu wa uingereza nikiwa shule upili, alikuwa mwalimu mzuri sana. Alinifundisha mingi, na alihakikisha ya kwamba, nakielewa Kiingereza vizuri, naeza kuandika vizuri, na kuzungumza vizuri pia. Na mafunzo yake nime yabeba hadi sasa kama siyo yeye singekuwa pahali niko saa hii. Na namrudishia shukran sana mwalimu huo kwa yote alionifundisha na namuombea mema, kwa hivyo mwalimu wakiingereza shule ya upili asante sana.